Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi sana. Moja kubwa ni nyakati za mapumziko. Tulipokuwa tukicheza na marafiki bila wasiwasi. Wowote tukicheka na kushiriki chakula kwa pamoja kumbukumbu hizi zote hunikumbusha kuwa shule haikuwa kusoma tu bali pia kujifunza maisha.

Kwa maoni yangu, kuna sera kadhaa za kampuni ninazoziona kuwa muhimu sana kwa mafanikio ya wafanyakazi na kampuni kwa ujumla. Kwanza ni sera ya haki na usawa, ambayo inahakikisha kila mfanyakazi anatendewa kwa heshima bila ubaguzi wowote.

Ninaishi mahali nilipozaliwa ene ambalo nimelizoea tangu utoto wangu. Hapa ndipo nilipo kulia, nikajifunza tamaduni za watu wangu na kuunda mahusiano na majirani na marafiki wakaribu. Mahali ninapoishi kuna mazingira ya kawaida, watu wanajuana na kusaidiana. Jambo linalo nifanya nijisikie salama ya nyumbani.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu inanipa utulivu wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kulima hunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Hasani napopanda mboga au mauwa na kuona vikikuwa taratibu kwa juhudi zangu. Pia bustani hunisaidia kupata chakula safi na kupunguza gharama za kununua mboga sokoni.

Napenda kuandika kwa kompyuta hasa kwa sababu inarahisisha kazi zangu za kila siku, nikiwa na kompyuta au simu ninaweza kuandika haraka, kurekebisha makosa kwa urahisi na kuifadhi maandishi yangu bila kupotea kwa urahisi.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi unategemea sana hali yangu ya siku ilivyo. Kuna nyakati napenda kusikiliza muziki wa injili kwa sababu unanipa amani ya moyo, unanitia moyo na kunisaidia kutafakari maisha yangu vizuri na kujitambua.

Ndiyo ninaishi nilipo zaliwa, nilikulia hapa tangu utoto wangu na nimezoea mazingira, watu na maisha ya hapa. Kuishi mahali nilipo zaliwa, kuna nifanya najisike nyumbani kwa sababu ninakumbuka. Nina kumbukumbu nyingi mzuri marafiki ya kwenye kuka.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupumzika kidogo na kufanya mambo yanayo nifuraisha. Au kunirudisha nguvu, mara nyingi napenda kula chakula cha mchana vizuri nikipumzika kutoka kazi. Pia napenda kutumia muda kidogo kutembea au kuzunguka ili kupunguza msongo, msongamano wa mawazo na kupata hewa safi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Na uzoefu huo ulikuwa mzuri sana. Nilifurahia kuona kazi mbalimbali za wasanii kutoka picha za kupendeza hadi kazi za kisasa za sanaa za dijitali.